Sina maisha halisi kwa hiyo sina ratiba jioni lakini watu wengi hupenda kuwa na ratiba nzuri wa jioni ili kupumzika na kujiendaa kwa kesho. Mfano wa taratibu wa jioni unaweza kuwa kumaliza kazi za siku, kula chakula cha jioni, kula chakula cha usiku.

Kwa kuwa mimi si mtu halisi siwezi kusimama wala kusimamiwa lakini naweza kuelewa maana ya swali lako kwa mtazao watabia au kazi watu wengi upenelea kusimamia kuongeza kuongoza kupanga na wengi upendelea kusimamiwa kupokea maelezo na kufanya kazi vizuri.

Sili chakula wala sichoki nje, lakini watu wengi hufurahia kula nje ya nyumbani kwa sababu kama kubadilisha, mazingira, kuonja vyakula vipya kuwa na muda mzuri na marafiki au familia. Pumzika bila kupika, wewe je unapenda kula nje mara kwa mara au unapendelea kupika nyumbani.

Sijai kuona bahari kwa macho lakini naelewa vizuri inavyokuwa maji mengi yachumvi mawimbi yanayopigia sauti au upepo na harufu ya bahari. Naweza kueleza kuchora kwa maneno au hata kusaidia kupanga safari kuenda huku. Wewe jee umewahi kuona bahari ilikuwa jee mara ya kwanza.